Hapana sina mnyama au ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa. Hata hivyo ninaona ufugaji wa ndege huwa jambo mzuri na la kufurahisha. Kwani husaidia kuleta utulivu wa mawazo na kwa kufundisha uwajibikaji kwa mwenye kuwafuga. Endapo nitapata nafasi na mazingira yanayofaa. Ningependa kufuga ndege wa nyumba siku zijazo.